Umeme unapo potea na natulia kwanza na simama kwanza ilini ya kikisha nimeeza kwa katika hali ya utulivu. Kisha, naanza kutafuta binu zingine za muangaza. Kama vile, neeza kuchukua simu yangu na kuwasha tochi ili neze kuona binu zingine za kutoa muangaza. Kama vile, ninapo kwa pale nyumbani nakikisha kuwa nimeza kununua mshuma na pia taa za kuchaji umemo inapo potea na kuwa na taa zingine ambazo ziteza kunisaidia kufanya shughuli zangu pale nyumbani. Pia naeza kuwa nataza sola ambazo zineza kunisaidia kuendeleza shughuli zangu sizieze kutatizwa na kupotea kwa umeme.

Ndio, naeka picha zangu mtandaoni mara kwa mara, wakati mwingi naeza kuweka picha zangu pale whatzapu, ama instagramu, ama facebooku, wakati mwingi ninapoenda kutembea sehemu tofauti tofauti sehemu ambayo inapendeza, naeza kuweka picha zangu mtandaoni, ili pia watu waeze kuona jinsi sehemu hizo zinaeza kupendeza na pia waeze kuwa na na hamu ya kutembelea sehemu hizo, pia ninapokuwa ninasherehekea nasherekea kama siku ya kuzaliwa naeza kuweka picha zangu mtandaoni ili watu wanajamii pale mtandaoni waeze kunitakia heri njema ya kuzaliwa Pia wakati mwingine naeza kuweka picha mtandaoni, ili ieze kuu, ni watu pale mtandaoni waeze ku kunijua na kunipa kunifuata na na kuliki picha zangu.

Nahitaji kuimarisha ujuzi wa kucheza mziki Napena sana kucheza mziki Hila sina ujuzi wa kutosha kuweza kushindana na watu wanamziki wengine ambao ni shupavu Kuili kuimarisha talanta yangu ya kucheza mziki Naudhuria darasa ya uchezaji mziki Mara kwa mara Kila wakati ambapo sina shuguli za kufanya neza kuhidhuria darasa ya uchezaji mziki ili nieze kufunzwa jinsi mziki mbalimbali neza kuchezo jinsi ya kusongesha sehemu mbalimbali ya mwili ili iyeze kufuatana na rhythm hiyo ya viombo vya mziki Nafuraia sana ninapo kuwa kila siku ninapo jua mtindo mpia wa kucheza mziki Kila siku ninapo kuwa nimeimarika, neza kujisi mwenye furaha na nina lengo la kuwa mwanamziki shupavu ni nalengo la kushinda la kuenda mashindano makubwa ya kucheza mziki na nieze kuwa mwanamziki shupavu ambaye napenda kuwa mwanamziki ambaye naheza kushinda mashindano yote.

Ndiyo napenda sana hesabu na napenda hesabu kutokana na kozi yangu ninayofanya pale kwenye chuo kikuu kozi ya mpangilio na usimamizi wa miradi katika kozi unapata kuwa naeza kufanya hesabu kwa wingi kama vile napofanya hesabu za accounting Pia hesabu za statistics inanipa iyo naeza kukua na mtazamo chanya kwenye hesabu ili nieze kupita ili nieze kuimarika katika kozi yangu. Pia nimeweza kupenda hesabu tangu utotoni pale katika shule ya msingi na sekondari niliweza kufanya bora zaidi katika somo hilo la hisabati kwa sababu hisabati ni msingi wa kila kitu. Pali unapojua kila sekta katika maisha inahitaji hisabati, unapofanya jambo fulani ni lazima uweze kutumia hisabati ili jambo hilo liweze kuwa la maana.

Ndiyo, napenda kuogelea, na napenda kuzuru, kuzuru mikahawa mingi ambaye ina mahali pa kuogelea, sana sana wakati wa joto, joto jingi, napenda sana kuenda kuogelea, pale linapoogelea, pale mahali pa kuogelea, Neza kuunda marafiki wapya. Naeza kukutana na watu wapya pale na kuwa na urafiki upya. Pale ambapo naeza kusoma mambo mengi sana kutokana na rafiki wapya. Naeza kujielimisha kuhusu mambo tofauti tofauti. Na pia naeza kujifunza ustadi wa kuogelea. Ningependa sana kuwa stadi katika sekta hiyo ya kuogelea. Na pale ninapoogelea naeza kujihisi mwepesi na mwenye nguvu mpya tena.